Je Umewahi kujiuliza ni chakula gani kinacho kufurahisha Zaidi unapofika jioni. Je, baada ya siku ndefu ya kazi au masomo, ni mlo gani unaotamani kuuona mezani? Na Je uchaguzi wako wa chakula cha jioni unaadhiri vipi afya, usingizi na mahusiano yako ya kifamilia ndugu wasikilizaji, chakula cha jioni si mlo wa kawaida tu. Ni wakati wa kumpumzika, kukutana na familia na kurejesha nguvu baada ya shughuli za mchana. Ndiyo maana, swali la kujiuliza ni hili. Chakula gani unapenda kula jioni na kwa nini? Wapo wanaopenda chakula cha asili kama ugali na mboga, wali na maharagwe au viyazi na mboga za majani. Je, ni kwa sababu vyakula hivi vinakupa nguvu bila kukulemea. Vyakula vya asili mara nyingi huwa na virubutisho muhimu kuimarisha afya na kutukumbusha ladha ya nyumbani na malezi tuliokulia. Wengine hupenda chakula chepesi kama supu, matunda au uje. Ni kwa sababu hutaki kula chakula kizito kabla ya kulala. Chakula chepesi husaidia mmeng'enyo wa chakula na hutupa usingizi mzuri. Hili linaonyesha kuwa wengine wetu huchagua afya na ustawi wa mwili wao katika ladha. Kuna wao wanaopenda vyakula vya kisasa vya haraka kama chipsi, kuku wa kukaanga au pizza. Je ni kwa sababu ya urahisi wa ladha ama utamu? Ingawa vyakula hivi ni vitamu na rahisi kupatika ni muhimu kujiuliza. Tunavikula kwa kiasi kinachofaa? Chakula cha jioni pia ni kiungo cha mahusiano. Swali ni umewahi kufurahia kula chakula cha jioni pamoja na familia au marafiki, mkizungumza na kucheka? Mlo wa jioni hujenga ukaribu, upendo na mashirikiano. Ni zaidi ya kushiba tumbo na kushibisha moyo. Zaidi ya hayo, uchaguzi wa chakula cha jioni unaadhiri afya ya muda mrefu. Je, tunachagua vyakula vinavyosaidi miili yetu au vinavyotuletea matatizo badaye? Lishe bora jioni husaidia chakula, hasa husaidia mwili hasa kuzuia magonjwa, kuimarisha kinga ya mwili na kutupa nguvu ya kwanzia siku inayofuata. Kwa hiyo, nivyema kujiuliza je, ninakula kwa mazoea au uwelewa ama ninazingatia uwiyano wa lishe, nawanga, protini, mboga na matunda? Kuchagua chakula sahihi cha jioni ni ishara ya kujipenda na kujijali. Kwa hitimisho, chakula gani unapenda kula jioni? Je, ni cha asili, chepesi au cha kisasa. Chochote unachochagua kifanye kwa hekima, kwa kisasa, kwa kiasi na kwa kuzingatia afya yako. Kwa maana, chakula bora cha jioni huleta afya njema usingizi mzuri na maisha yenye furaha. Asante.